Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, huwa napenda sana kubuni kwenye biashara. Wakati nafanya biashara, ninabuni mbinu za kuwavutia wateja, mbinu za kuwafanya wateja wanunue kwa wingi, na waweze kurudi kwenye biashara yangu, hata baada ya kununua bidhaa moja. Na buni mbinu ambazo zitawafanya wateja wanunue hata kama walikuwa hawana mipango ya kununua.

Kitu ambacho ninajihisi kuhusu tathmini ya kazi, namna ninavyojihisi najihisi vizuri kwa kuwa tathmini ya kazi, imekuja nzuri, nimefanya kazi vizuri, wanao nizunguka pia wamefanya kazi vizuri. Matokeo ni mazuri, ninapokuwa kazini, wateja wameridhika, kwa kuwa kazi yangu nikuwahudumia wateja.

Wakati ninapo kuwaa na marafiki zangu, napenda kupiga nao story, hadithi, kuhadithiana kuhusiana na maisha kuongelea mada mbali mbali za maisha mambo yaliopita katika urafiki wetu lakini kuongelea maisha ya sasa mambo yajayo yani namna mambo yanavyoenda dunia inavyoenda fursa za kiuchumi fursa za biashara.

Utaratibu wangu wa jioni, huwa mchana baada ya kufanya kazi zangu, jioni nakikisha kabisa najituliza, nafanya usafi mahali napolala, najiandalia chakula na mipia nakua safi, najiaanda kwa ajili ya kula na niweze kupumzika. Huwa napenda sana kupumzika wakati wa jioni sipendi kwenda sherehe au sehemu ambazo kuna kelele.

Lengolangu la muda mrefu ambalo nikonalo kazini kuhakikisha kwamba ninafanya kazi vizuri na ninaweza kuenda na speed ya kazi lakini pia napata uzoefu wa kutosha najifunza mambo mengine nitakapokuwa na ofisi yangu niweze kufanya vizuri lakini pia najifunza makosa yanayotokea kazini mazuri yanayotokea kazini yaani lengo langu kubwa ni kujifunza.

Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Tena kampuni kabisa. Biashara kwa ajili ya kuwatangazia watu bidhaa zao na kuwatafutia masoko yani bidhaa zao ziweze kufikia watu wengi zaidi na masoko makubwa. Hivyo ndio ninavyofikiria siku zote na hivyo ndio biashara ambayo natamani sana kuifanya.

Kiukweli, mimi naona bora, paka au mbwa. Mimi huwa naona bora mbwa, kwa kuwa mbwa anakaa nje, hakai ndani. Mi huwa sipendi paka kwa sababu paka anakaa ndani. Hivyo nahisi ataniletea uchafu. Mbwa anakaa nje, kazi yake kunilinda, kwa ajili ya ulinzi na usalama. Hivyo mi napenda mbwa zaidi.

Yangu ya kupendezwa ni ipi, ni kufanya biashara. Napenda sana kufanya biashara, kuongea na wateja, kuwapa watu kile wanacho stahili, kuwapa watu bidhaa mpya watu wanapokuwa na hitaji kitu fulani au mahitaji fulani niwe na uwezo wa kuwauzia na alafu wanipe pesa. Napenda sana shuguli ambayo ina niingizia pesa.

Ndiyo, napenda sana kupika. Tena napenda kupika nyama, pamoja na ugali, napenda kupika kuku, napenda kupika chipsi, napenda kupika pilao, yaani napenda sana kupika vyakula ambavyo na vitamu, na vile vyakula ambavyo navipenda. Ni pike alafu niile. Napenda sana kupika kupika ni sehemu ya kazi zangu.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi ni kazi ambayo inaniongezea kipato. Kazi ambayo inanipa pesa. Mimi huwa naithamini zaidi ya chochote kile. Maana ndo inanipa maisha kwa lazima ni ithamini. Kwa kweli, kabisa, naithamini mno. Kazi inayonipa pesa. Kwa sababu ina.

Huwa ninakaa hadi saa saba za usiku, ndio ninalala. Mara nyingi nakuwa najifunza vitu mtandaoni, nachezea simu yangu, ikifika saa sita saa saba ndio napata usingizi nalala.

Ndiyo, napenda kukimbia hasa hasa wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Inakua kama ni mazoezi yangu nakuwa nafanya. Napokimbia nakuwa natoka jasho kwa hiyo nakuwa. Mwili wangu unakaa sawa nakuwa naondoa takamwili. Ndani mwili wangu nakuwa najisikia vizuri nakuwa mwepesi. Hivyo sio rahisi kushambuliwa na ma.

Chakula cha haraka nacho kipenda chakula cha haraka na penda ni chips, chips kavu, pamoja na mshikaki, lakini pia ugali mboga za majani ugali maziwa, ugali pamoja na bamia, nyanya chungu ni vyakula vya haraka, ni chakula cha nachokipenda zaidi.